Napenda kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu ni rahisi, sahihi na hunisaidia kupata njia bora kwa wakati halisi. GPS hunionyesha mabadiliko ya barabara, msongamano wa magari na njia mbadala, jambo linalookoa muda na kupunguza usumbufu, hata hivyo ninaweza pia kutumia ramani ya kawaida pale inapohitajika, hasa kwa njia haina mtandao au kama ninataka kuelewa eneo kwa upana zaidi.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini, huwanza kwa kutathmini tatizo ili kuelewa linahusu ninihasa. Kisha hujaribu kutafuta suluhisho mwenyewe kupitia, nyaraka, miongozo ya kazi au rasilimali za mtandaoni. Tatizo likiendelea huomba msaada kutoka kwa wenzangu au msimamizi kwa kushirikiana na kujadili ili kupata suluhisho bora. Pia hupokea maoni na ushauri kutoka kwa wengine kwa uwazi. Kwani hunisaidia kujifunza, kuboresha utendaji wangu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Napenda rangi ya samawati nyepesi kwa ukuta wa chumba kwa sababu inaleta hali ya utulivu, umakini na faraja. Rangi hii hunisaidia kupumuzika na pia kuzingatia kazi zangu. Haswa ninapofanya kazi zinazohitaji umakini kama kusoma au kutumia kompyuta. Pia huifanya chumba kionekane safi, pana na chenye mwanga mzuri.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama wa nyumbani, jambo ambalo lilinifundisha uwajibikaji na huruma, kufuga mnyama kulinisaidia kuelewa umuhimu, wa kutunza viumbe wengine, kuwa na ratiba, ya kudumu, ya malezi, na pia kulileta furaha na urafiki katika maisha ya kila siku.

Mara nyingi hula chakula cha kawaida cha mchana kama wali na ugali ukiwa na mboga na proteini kama maharagwe, ndengu, mayai au nyama. Aina hii ya chakula hunipa nguvu ya kutosha kuendelea na shughuli za mchana na hunisaidia kudumisha lishe bora.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea katika shughuli zaki jamii zinazo lenga kusaidia jamii. Kama kushiriki katika usafi wa mazingira na kutoa msaada kwa watu wenye uhitaji. Uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa ushirikiano kuwajibika na kutoa msaada bila kutarajia malipo. Jambo ambalo lilinipa furaha na kunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya jamii.

Napendelea zaidi mahali pakimya kwa sababu hunipa utulivu wa mawazo na kunisaidia kuzingatia vizuri, kazi na shughuli zangu za kila siku. Mahali pakimya hunifanya nijisikie nipo huru, salama na mwenye amani tofauti na maeneo yenye kelele nyingi ambayo yanaweza kuchosha na kupunguza umakini.

Rangi ninayo penda zaidi ni samawati kwa sababu inanipa hisia za utulivu, amani na umaakini. Samawati pia hunifanya nijisikie nipo huru na mwenye matumaini na ni rangi inayoendana vizuri na mazingira mengi ya kila siku.

Ningependa kupata mafunzo ya kuongeza ujuzi wa kitaaluma kazini. Hasa katika matumizi ya teknolojia za kisasa, mawasiliano bora na usimamizi wa muda mafunzo haya yangeongeza ufanisi wangu kazini kunisaidia kukua kitaaluma na kunipa uwezo wa kukabiliana vyema na changamoto za kazi za kila siku.

Napenda zaidi mfumo wa simu wa androidi kwa sababu nirahisi kutumia unauhuru mkubwawa kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji ya mtumiaji na unaunga mkono programu nyingi muhimu. Mfumo huu hunirahisishisha kufanya kazi mbali mbali kwa ufanisi na kuendana vizuri na mahitaji ya kila siku.

Kufanya kazi na timu ya umbali kwa kutumia zana za mawasiliano kama barua pepe, programu za mazungumzo na mikutano ya mitandaoni ili kuhakikisha kila mtu yuko kwenye mstari mmoja. Hua ninahakikisha mawasiliano yako wazi, ninaheshimu ratiba za wenzangu na kushiriki taarifa kwa wakati ili kazi ifanyike kwa ufanisi licha ya umbali.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huwokoa muda mwingi. Ununuzi wa mtandaoni hunipa nafasi ya kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kupata bidha bila kwenda sokoni. Jambo linalolifanya, mchakato mzima uwe wa haraka na wenye ufanisi.

Nafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi mapema kwani akili yangu huwa mbichi na nikiwa na nguvu za kutosha baada ya kupumzika usiku. Wakati huu ninapata umakini zaidi mawazo huja kwa urahisi na ninaweza kumaliza kazi kwa ufanisi bila kusumbuliwa na vizingiti vya kawaida vinavyoweza kuibuka baadaye siku.

Naam, napenda mziki wajadi kwa sababu unakisi utamaduni na historia ya jamii na mara nyingi hubeba ujumbe wenye mafunzo na maadili. Mziki huu hunipahisia za utambulisho na kunisaidia kudhamini mizizi ya kitamaduni pamoja na urithi wa jamii.

Ninajifurahisha wakati wafuraha kwa kufanya shughuli mbalimbali kama kucheza michezo, kusikiliza muziki au kuwa na mazungumzo na marafiki na familia. Hii huniwezesha kupumzika, kufurahia wakati mzuri na kujenga mahusiano mazuri na watu wa karibu jambo linaloongeza furaha na amani ndani ya moyo wangu.

Nafanya mazoezi ya mwili mara nyingi kwa wiki, angalau siku tatu hadi nne, ikiwa ni pamoja na kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi mepesi nyumbani. Mazoezi haya hunisaidia kuboresha afya, kuongeza nguvu za mwili na kunipa nguvu za kisikolojia. Huku pia hunisaidia kudumisha umbo bora na kuzuia mkazo.

Mara nyingi asubuhi nakula chakula kilicho rahisi na chenye lishe kama mkate wafanaka kamili, mayai na matunda kama ndizi au apple chakula hiki huniwasha nguvu za kutosha kwa kazi na shughuli za kila siku nzima. Huku pia kikiwa na virutubisho muhimu kwa afya yangu.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni wali na maharagwe kwa sababu ni chakula chenye lishe rahisi kupatikana na kinawakilisha utamaduni wa jamii yetu. Chakula hiki hunikumbusha maisha ya nyumbani na hunipa hisia ya kuridhika na kushiba kwa muda mrefu.

Napendelea suruali zaidi kwa sababu ni rahisi kuvaa inafaa katika hali mbalimbali na huniwezesha kufanya shughuli kwa uhuru bila vizuizi. Suruali pia inafaa zaidi kazini, shuleni au wakati wa shughuli za kila siku ikilinganishwa na sketi.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kupata mitazamo tofauti na kufanya maamuzi sahihi kabla ya kununua bidhaa au kutumia huduma fulani. Maoni hayo hunipa uelewa mpana wa uzoefu wa watu wangine na huniongezea maarifa.

Kumbukumbu ya kutisha nilionayo ni ile ya tukio la ajali ya barabarani nilioshuhudia miaka michache iliyopita. Nilihisi hofu na mshangao mkubwa kwani hali ilikuwa ni hatari sana. Na tukio hilo lilinifundisha umuhimu wa tahadhali barabarani za kuzingatia usalama kila wakati. Hata leo kumbukumbu hiyo hunikumbusha kuwa makini katika mazingira hatarishi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaemheshimu ni Libron James. Ana umahiri mkubwa, nguvu na ujuzi wa kipekee wa kucheza nafasi nyingi kwenye uwanja. Uwezo wake wa kufanya maamuzi za hihi, kuongoza timu na kufanya mashambulizi yenye tija, unamfanya kuwa mmoja wa wchezaji bora kwa historia ya mpira wa kikapu. Pia ni mfano wa nidhamu, kazi kwa bidii na kuhimiza wachezaji wengine kujitahidi.

Naam, napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu huliwasha hisia za faraja na utulivu hasa wakati wa baridi au baada ya siku ndefu ya kazi, kuoge kwa maji moto pia husaidia kupumua misuli, kuondoa uchovu mwilini na kunifanya nijisikie safi na mwenye afya.

Naam, napenda chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu ni rahisi kupatikana na kinahifadhi muda. Hasa wakati sina muda wa kupika. Hata hivyo, inajitahidi kula kwa kiasi na kuchagua chenye lishe ili kudumisha afya pamoja na kufurahia ladha yake.

Napenda sanaa ya kisasa na ya rangi angani kwa sababu hunipa uhuru wa kufikiria na kuelewa hisia kwa njia tufauti. Sanaa hii pia hunivutia kwa ubunifu wake mandari ya kipekee na jinsi inavyoweza kuonyesha ujumbe wakihisia bila kutumia maneno.

Nashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba yangu kila siku, kuweka kipaumbele kwa kazi muhimu na haraka na kuepuka usumbufu usio hitajika. Pia ninatumia zana za kusimamia muda kama kalenda na programu za kazi. Jambo linaloniwezesha kumaliza majukumu kwa ufanisi na kwa wakati unaofaa.

Napendelea viatu vya michezo kwa sababu ni rahisi vinafaa kwa shughuli mbalimbali na hunipa faraja wakati wa kutembea au kufanya kazi. Viatu hivi pia hutoa usaidizi mzuri kwa miguu na hufanya niwe huru kufanya shughuli za kila siku bila usumbufu.

Naam, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu, kubadilika kwa ratiba na kuokua muda wa usafiri. Kufanya kazi nyumbani, huniruhusu kuzingatia vizuri majukumu yangu, kupanga muda kwa ufanisi na kudumisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi.

Naamu, nimewahi kutembelea ziwa na uzowefu huo ulikuwa wakufutia na wakupumzisha sana. Mandali ya maji, upepo mwanana na mazingila ya asli hunipa utulivu wa akili na kunifanya kudhamini uzuri wa mazingila ya asli.

La hasha, siishi mahali nilipozaliwa kwa sasa kwani nilihamia eneo lingine kwa ajiri ya masomo na kazi. Hata hivyo, badi ninapenda na kudhamini mahali nilipozaliwa kwa sababu kuna kumbukumbu nyingi na familia yangu. Na huwa narudi mara kwa mara kuwatembelea.

Naam, napenda kuenda pwani kwa sababu ni sehemu ambayo hunipa utulivu wa akili na mwili. Napenda kufurahia upepo wa bahari, mawimbi na mandhari ya asili ambayo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo unautokana na shuguli za kila siku. Pia pwani hunipa nafasi ya kufanya shuguli mbali mbali kama kutembea ufukweni kuogelea na kukaa tu nikitafakari. Jambo linalonisaidia kujisikia mwenye nguvu na motisha mpya baada ya mapumziko.